Naam napenda zaidi majira ya baridi yenye jua hafifu na upepo mwanana hali hii unifanya nijisikie mtulivu niweze kufanya kazi vizuri na kupumzika bila joto kali au baridi kupita kiasi pia nirahisi kutembea na kufanya shuguli za nje.

Naam natumia muda wangu wa bure kwa kufanya vitu ninavyovipenda kwa mfano kwa kutizama filamu kusoma vitabu kwa kuwatembelea wagonjwa hospitalini kwa kuwatembelea ndugu na jamaa na kwa kupika chakula ninachokipenda zaidi.